Mimi napenda sana kujifunza historia. Historia ni kijifunza uwa na fahamu mengi kuhusu maisha awali na jinsi labda watu ingine waliweza kufaulu katika maisha hao. Ama ni changamoto zile waleweza kupitia. Kwa hivyo katika historia, uwa na jifunza mengi sana. Kwa hivyo kwa kifupi, Mimi napenda sana kujifunza historia.

Mimi napenda kusoma vitabu vya aina mingi, kwa mfano vitabu za ki historia Napenda kusoma vitabu ambazo zina mafunzo kuhusu jinsi ya kutumia fetha, vile vile napenda kusoma vitabu ambavyo zinanieleza mengi kuhusu saikolojia na fauka hayo yote, vile vile napenda kusoma vitabu ambazo ni za hadithi ya mambo tofauti tofauti.

Wakati wafuraha mimi ujifuraisha kwa kuweka mziki ambao mimi upenda Nikiasikiliza nachukwa mnafasi yangu na naeza kupiga densi nikisikiliza mziki huo vile vile wakati wafuraha na chukwa nafasi kukaa na marafiki ili tuweze kukaa pamoja na kujuliana hali na kuangia mambo tofauti tofauti Kwa hivyo hiyo ni baadhi ya mambo ambao mimi ufanya kujifuraisha.

Njia, ninayoitumia sana sana ya kupumzika ni hali ya meditation. Wakati ninapumzika, huwa najifunza mambo mengi sana. Manake huwanga nimetulia na nafikiria mambo mengi kuhusu maisha yangu na vile vile kuangalia nimetoka wapi, niko wapi na ningependa kwenda wapi. Kwa kusema ukweli, wakati mimi na pumzika, huwa najihisi vyema zaidi, huwa nasikia mwili wangu, umeweza kunyooka, na vile vile nasikia kama nimetulia, tayari kuendelea na shughuli zangu za kawaida.

Harufu ninaopenda sana sana ni harufu ya marashi marashi huwanafraia harufu yake sana sana sana marashi za kutumia kwa warembo na vile vile kwa wanaume Huwa harufu nasikia harufu ya marashi huwa yapendeza sana na vile vile wanajihisi hali ya hewa iko safi zaidi.